Ndiyo mi hupeana sadaka na pia hupeana mchango, sadaka ni ile kitu unajitolea unatoa lakini mchango ni ile kitu umeambiwa uchangie mtu amekuja anakuambia nimekualika katika mchango wangu unachangia.

Mimi sana napenda majira ya mvua. Haya ni majira ama majira ya masika. Haya ndo majira ninayoyapenda. Napenda majira haya maana yanakuanga yametulia. Alafu pia tunakuwa na mvua hakuna upotevu wa.

Tabia ya watu wanaopenda kuongea sana, ama kuongeaongea mingi, yenye haina maana, hiyo ni tabia sana, ninayoichukia, nasiipendi kabisa, mi napenda yule mtu mtulivu, mtu hana maneno mingi, mtu sii wa kufoka foka.